Nina pendelea kitanda kizuri chenye usawa mzuri kati ya ulaini na uimara kitanda cha aina hii hunifanya nijisikie nipo huru na mwili wangu kupumzika vizuri bila kubanwa au kuumia sehemu yoyote kitanda kizuri hunisaidia kupata nafasi ya usingizi nzito na wa kutosha. Ninapolala vizuri naamka ni kiwa na nguvu, akili iko sawa na mwili hauna maumivu. Jambo ambalo linaadhiri moja kwa moja utendaji wa siku nzima. Napenda pia hisia ya faraja unayoipata unapolala kwenye kitanda kizuri baada ya siku ndefu ni kama mwili wote unapumua kwa mara ya kwanza na msongo wa mawazo hupungua taratibu.

Napenda sana kula mboga za majani kama sukuma wiki na spinach kwa sababu ni rahisi kupika na zinaladha mzuri zikichanganywa vizuri. Mboga hizi hunipa nguvu na hunifanya nijisikie mwepesi kiafya. Hasaa nikizila mara kwa mara. Pia napenda kunde kama ndengu na maragwe ya kijani. Mboga hizi hunishibisha vizuri na nichanzo kizuri cha proteini. Jambo linalo saidia kudumisha nguvu wakati wa kazi au shugli za kila siku. Mboga nyingine ninayopenda ni kabichi hasaa ikiwa imepikwa vizuri bila mafuta mingi. Kabichi ina ladha laini na huwenda vizuri na vyakula vingine kama wali au ugali. Napenda pia karoti kwa sababu zina ladha tamu kidogo na nirahisi kuzila hata zikiwa mbichi. Karoti hunifa sana kama sehemu ya saladi au kama mboga ya pembeni kwenye chakula chamchana. Nyanya na vitunguu siwezi kuvipuuza kwa sababu karibu kila mboga ninayopenda huanzia hapo. Vinapo ongezwa vizuri, huongeza ladha na harufu nzuri kwenye chakula wakati mwingine napenda mboga za kienyeji kama managu au terere mboga hizi hunikumbusha ladha za nyumbani na huwa na virutubisho vingi vinavyofa kwa afya kwa jumla, napenda mboga ambazo ni rahisi kupatikana, zenye ladha nzuri na zenye faida kwa afya. Kula mboga hunifanya nijisikie vizuri, mwilini na hunisaidia kudumisha mtindo mzuri wa maisha.